Ndiyo mimi ni mtu anayependa sana kufikiria na kuunda vitu vipya. Nikipewa wazo au swali nakaa chini. Nawaza kwa kina halafu nalipanga vizuri ili litoke wazi na la kueleweka. Naweza kuunda hadithi kuandika insha kupanga mawazo ya kazi au shule na kusaidia mtu kupata njia bora ya kueleza anacho moyoni. Pia naweza chora lakini si ile sana kama mchoraji. Naweza sema pia mimi ni mbunifu kwa kiasi cha kugundua mambo mageni na kuyafanya kuwa kitu cha maana sana naweza kuwa na mawazo ya miradi biashara pia.

Mimi ni mtu wa kuwahi. Napenda kufika mapema au wakati uliopangwa. Kwa sababu naamini kuwahi ni ishara ya nidhamu heshima kwa wengine na kujiheshimu mwenyewe. Kuwahi unipa muda wa kujiandaa vizuri kupunguza mawazo na kufanya mambo kwa utulivu bila haraka. Pia na amini kuwa kuwai unijengea taaswira nzuri mbele ya watu, iwe ni kazini, shuleni, au kwenye miadi ya kijamii ingawa wakati mwingine, hali sizizo tarajiwa zinaweza kusababisha kuchelewa. Kwa kawaida, mi pia ujitahidi kupanga muda wangu vizuri ili nizingatie kuwahi. Kama sehemu au kama sehemu ya maadili yangu.

Napenda upepo wa kawaida kuliko ac. Upepo hunifanya nijisikie huru. Na mwenye utulivu zaidi hasaa ukiwa na asili au kutoka kwa feni. Hunipa hewa safi na ni baridi kali sana AC ni nzuri hasaa wakati wa joto kali au mahali palipofungwa. Lakini wakati mwingine hunifanya nihisi baridi kupita kiasi au hewa kuwa nzito. Kwa hiyo kwa raha ya kila siku upepo unaokuwa ndio chaguo langu la kwanza.

Aina ya kitabu ninacho kipenda ni tumbo lisilo shiba. Ni hadithi fupi inayo patikana katika diwani yenye jina hilo hilo. Ninaipenda hadithi hii kwa sababu inatumia lugha ya picha na sitiari kuelezea matatizo halisi yanayo ikumba jamii yetu hasa suala la ufisadi na unyanyasaji wa wanyonge hadithi hii ni hadithi ya kubuni lakini inabeba ujumbe mzito wa utafiti wa kijamii. Mwandishi anachunguza jinsi tamaa ya madaraka na mali inavyoweza kuwafanya viongozi kuwa kama majitu yasiyo shiba. Mhusika ninae penda zaidi ni mzee mago yeye ndiye mumiliki wa makawa ya mkawa mshenzi. Kule madongo poromoko napenda mzee mago kwa sababu ya ujasiri wake na msimamo wake yeye ni kiongozi wa kiroho na kifikra kwa wanamtaa, licha ya vitisho vya kubomolewa kwa vibanda vyao. Anawapa wenzake, matumaini na kuwahimiza waungane kupigania haki zao. Kitabu hiki mara nyingi hunipendeza pendekezwa na walimu wa kiswaili shuleni kwa sababu ni kitabu cha kiada. Pia wasomaji wafasihi hupendekeza kitabu hiki kwa mtu yoyote anayetaka kuelewa siasa za Afrika na mapambano ya kitabaka katika matajiri. Ndiyo ningependa kusoma kazi nyingine za Said Hamed Muhamed kama vile utengano na hata za Ken Walibora kama vile siku njema. Waandishi hawa wanaufundi wa kipekee, wakutumia lugha sanifu na kuibua hisia kali kuhusu maisha ya mwanadamu.

Ndio ni mewahi kulima na uzoefu huo umekuwa wa maana sana kwangu. Kulima sio tu kuchimba ardhi na kupanda mbegu bali mchakato unaofundisha uvumilivu uwajibikaji na kuheshimu mazingira. Ninapoanza kulima nilijifunza kuandaa shamba vizuri kwa kupalilia ili kuondoa udongo na iwe laini yenye rutuba. Nilipanda mazao kama mahindi, maharagwe na mboga, na nikagundua kuwa kila zao lina mahitaji ya kiasi cha maji, mbolea, na muda wa kukomaa. Hili lilinifanya nijifunze kupanga ratiba yangu vizuri, hasa wakati wa kumwagilia na kupambana na wadudu waharibifu. Changamoto haziwezi kosa, wakati mwingine hali ya hewa haikui rafiki ama mvua nyingi na ukame. Pia kulikuwa na changamoto wa magonjwa ya mimea. Hata hivyo changamoto hizi zilinifundisha kutafuta suluhisho kama kutumia mbinu mbora za kilimo.

Ndiyo. Napenda kucheza michezo ya video na ni mojawapo ya shughuli zinazonipa burudani na mapumziko ya akili. Michezo ya video hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Ama somo ama kazi na pia hunifanya nijiskie mwenye furaha. Napenda michezo aina mbalimbali kulingana na hali yangu. Wakati mwingine napenda michezo ya mikakati na akili kwa sababu hunifanya kufikiri kwa makini, kupanga hatua zangu na kufanya maamuzi ya haraka. Michezo hii imenisaidia kuboresha uwezo wangu wa kufikiri kimantiki na kutatua matatizo. Pia napenda michezo ya faida nyingine hii michezo imeweza kunipa ya video, ni kujifuza kufanya kazi kwa timu hasaa michezo ya mtandaoni ambapo mchezaji hawezi kushinda peke yake. Mawasiliano, ushirikiano pia kwa hawa watu wawili na nidhamu ya muda inayohitajika ili tuweze kushinda. Hata hivyo, najitahidi kucheza kwa kiasi. Najua mchezo wa video ikizidi naweza kuathiri kazi yangu ama usingizi. Kwa hivyo, nacheza baada ya kumaliza kazi muhimu ama wakati ambapo sina kazi.

Mwezi wa mwaka ninaopenda sana ni agosti. Kwa sababu ni mwisho wa joto kali katika maeneo mengi. Na mara nyingi kunalikizo na mapumziko madogo. Hii inaitwa nafsi ya kupumzika kusafiri na kufanya shughuli za inje Agosti pia ni mwezi ambao mara nyingi na mazao ya bustani yanakuwa tayari kuvunwa. Jambo linalotoa furaha kwa wakulima na wanaofanya au wanaopenda chakula safi. Kwa upande wa hisia Agosti huleta mtazamo mpya wa mwaka. Ni kama hatua ya kujianda kwa mabadiliko ya msimu unaofuata Agosti ni mwezi unaochanganya mapumziko, burudani na maandalizi ya mambo mapya. Hiyo ndio mwezi ni naopenda zaidi.